Huwa nafuata chaneli kadhaa za TV au digitali mara nyingi. Lakini zile nazopenda zaidi ni hizi. Kwanza kabisa ni Citizen TV. Hiyo ndio namba moja kwangu huwa naangalia habari za saa moja jioni. Maria au Sultana. Na Churchill Show au Churchill Row wakati inachezwa. Citizen inafaa kwa habari za Kenya na maisha ya kila siku. Ya pili ni NTV Kenya. Napenda habari zao au na The trained au Churchill wakati inachezwa. Pia huwa naangalia mechi za mpira wakati zinaonyeshwa.

Napenda sana chakula kitamu. Hakuna kitu kinacho nifurahisha zaidi kuliko kula kitu chenye ladha ya kipeke na kinacho nishibisha vizuri. Chakula kitamu kwangu ni kile chenye viungo vizuri. Harufu inayovuta na ladha inayobaki kenywani. Si lazima kiwe ghali au cha hoteli kubwa. Hata chakula cha kibanda au cha nyama kikiwa na upendo na usadiki kina kuwa kitamu zaidi. Vitu vinavyo nifanya chakula kiwe kitamu zaidi ni nyama choma, mchuzi mzito, harufu ya chai ya maziwa au iskrim baridi.

Napenda sana kulima bustani, ingawa si kubwa bali dogo tuu nyumbani, nyumbani au balkoni. Kwa nini napenda kwa sababu kulima kuna nipa amani kubwa na hisia ya kufanikia kisha kila kitu halisi kwa mikono yangu. Huwa nalima mboga za majani kama sukuma wiki, spinach, dania na hoho, zinakua haraka na zinasaidia kupunguza gharama ya chakula. Pia nalima maua kidogo kama rose au sunflower ili nyumba iwe na rangi na harufu nzuri.

Najitahidi sana kuweka afya nzuri kwa mambo rahisi lakini kila siku ambayo yananifaa. Hivi ndivyo ninavyo fanya mara nyingi. Kwanza kabisa kula vizuri na balance. Huwa najaribu kula chakula chenye mboga nyingi, protini kidogo na wanga. Sijakata nyama choma kabisa lakini huwa naweka moderation mara mbili au tatu kwa wiki tu. Pia huwa na kunywa maji mengi. Pili mazoezi ya kila siku. Huwa na tembea kwa miguu angalau dakika 30 au 45 kila siku. Kutembea jioni au wikendi. Nyumbani wanafanya push-ups, squats na planks. Kumi natano hadi ishirini ya asibuhi.

Tukio muimu zaidi katika maisha yangu hadi sasa ni siku nilipopata simi yangu ya kwanza ya smartphone. Ilibadilisha kila kitu. Ilikuwa miaka michache iliyopita siki yangu ya kuzaliwa Nilikuwa bado nikitumia simu ya kawaida ya button na maisha yangu yalikuwa limited sana. Sikuwai kutumia WhatsApp vizuri, YouTube au apps ya kujifunza. Rafiki yangu wakaribu Eddy alinipa surprise alininunulia Samsung smartphone na akanipa wakati tunakula nyama choma na marafiki.

Napenda upepo wa asili zaidi kuliko AC, ingawa AC inafaa wakati wa joto linazidi mipaka. Kwa nini upepo wa asili? Inanionyesha baridi safi na freshi yenye harufu ya majani au mvua inayokuja. Inarefresh mwili na akili kwa wakati moja. Huwa naka balkoni au nikitumia fan ndogo tu nyumbani nikifungua dirisha ili upepo uingie. Wakati wa jioni au usiku upepo baridi unapovuma na rhumba inapochiza kidogo. Lakini AC ninapenda wakati joto linazidi na unyevu uko juu wakati wa kulala siku za moto sana.

Huwa naoga mara mbili kwa siku kawaida asubuhi na jioni asubuhi maana tu nikiamka huwa ninaoga maji ya moto kidogo ili niondoe usingizi na niithi fresh kabisa kabla ya kuanda siku. Pili jioni nikirudi nyumbani baada ya siku huwa ninaoga tena ili niondoe jasho vumbi la barabara na uchovu wa siku. Mara nyingi huwa maji ya vugugugu au baridi kidogo inanionyesha baridi na kurelax kabla ya kula au kulala.

Mji ningependa sana kutambila sana ni Tokyo, Japan. Nigependa kuenda huko angalau maramoja maishani. Kwa nini ni Tokyo? Mix ya zamani na mpya. Unaweza kuona maikali ya kale na Zen Gardens yenye amani, alafu karibu nao kuna skyscrapers, taa za neon na teknoloji ya ajabu. Chakula, ningependa kujaribu street food kama ramen fresh, sushi ya kweli, takoyaki au hata workful beef. Utamaduni ya wajapanise wanaheshima kubwa, usafi na discipline.

Napenda sana keki na aina ninayoipenda zaidi ni Black Forest cake, ili yenye tabaka la chocolate sponge cream nyeupe nene, cherries fresh na chocolate shaving juu. Kwa nini Black Forest, ladhaa yake ni balance perfect, chocolate yenye uchungu kidogo, cream tamu na laini na cherries yenye uchungu na juisi inayokatika kinywa. Inakua moist sana inaonyesha raha wakati nataka kujireward baada wiki ngumu au kusherekea siku yangu wa kuzaliwa.

Napenda t-shati saidi ya kuliko shati. Kwa nini? T-shati inakuwa comfortable sana kila siku, laini inayopumua hewa vizuri. Na inaonyesha uhuru wa kutembea au kufanya mazoezi bila kuhisi kama nimefunga tai au kufunga mifungo. Inafaa kila kitu kama jeans, joggers, shorts au hata chini ya hoodie. Napenda zile za cotton plane. Huwa nazichukua kwa bei poa, asli au jumia. Shati napenda tu wakati wa formal occasion kama interview, meeting muhimu au sherehe.

Naweka ninosiri salama kwa njia ambayo zinanifaa na zinaondoa waisiwasi ku hack. Hivyo ndo ndivyo ninavyofanya. Ninosiri refu na complicated. Huwa na tumia angalau herufi kumi na mbili mbaka kumi na sita na kupenyesha herufi kubwa na ndogo namba alama. Ninosiri tufauti kwa kila akaunti. Hakuna kurudia ninosiri moja kwa WhatsApp, Gmail, bank au sailencia. Kila moja ni unique ili kama moja kita hack zingine zibaki salama.

Timu bora ya mpira wa kiragbi wa kiamarikani inategemea kama tunongelea timu iliyoshinda mara nyingi zaidi historia au timu inatawala saa hivi. Timu bora wa wakati wote ma successful historically ni England Sparriots na Pittsburgh Steelers wanashiriki rekodi ya Super Bowl titles sita kila mmoja. Pittsburgh Steelers wana historia ndefu ya kushinda hasa miaka ya 1970 na Steel Card Defense. Wao ndiyo timu pekee iliyoshinda Super Bowl mara nne katika msimu ya miaka sita. Ni England Patriots waitawala miaka 2010 chini ya Coacha Bill Belchin Tom Brady walifika Super Bowl tisa mara zote hadi sasa wana record ya kushinda zaidi katika area modern.

Nimewahi kufuga wanyama kadhaa nyumbani na napenda sana uzoefu huo. Kwanza kabisa mbwa, nilikuwa na mbwa anaitwa Rocky. Wakati nilipokuwa mdogo, alikuwa rafiki yangu wa kweli. Tulicheza mpira kila jioni, alilinda nyumba na alinifuata kila mahali. Alipokuwa mgonjwa na kuaga dunia baada ya miaka kumi, iliniuma sana. Pili ni paka, sa hivi tuna paka wawili wa kienyeji nyumbani. Mimi na koko, wao ni independent sana, wanalala kitandani mwangu usiku, wanacheza na kamba au laser point na puring yao inayoondoa stress baada ya siku ngumu ya kazi.

Napenda sana kusoma maoni mtandaoni lakini si yote na si kila wakati kwa nini napenda? Kujifunza kutoka kwa wengine hasa kwenye Reddit au X au YouTube comments hua nasom maoni ya watu waliotumia bidhaa au huduma ninayotafuta mara nyingi hupanua wazo langu na kunisaidia kuepuka makosa au kupata tips nzuri kucheka na memes, maoni ya kufurahisha au saka sarcastic kwenye video za komedi au viral post hunifanya nicheke sana hasa zile za Kenya zinazo husu maisha kila siku, traffic au siasa.

Napendelea kitana kigumu kidogo kuliko kile kilicho laini sana. Kwa nini kigumu kidogo? Inanisaidia mgongo na kiuno uwa sikwa mki na maumivu ya mgongo au kiuno kama nikilala kitana laini kupita kiasi. Usingizi huwa mzito zaidi. Siwezi kuzama sana ndani ya godoro na kuhisi kama nimekwama hivo ninaweza kugeuka kwa uraisi na kuamka nikiwa freshi.

Nimewai kufikiria sana kuanzisha biashara yangu na bado inabaki kwa moja ya ndoto zangu kubwa. Nimefikiria mara kwa mara kuanzisha biashara ya tech inayohusiana na bidii, skills na service kwa vijana wa Kenya. Wazo langu kuu nikuwa na platform au kampuni inayotoa kodi za online za bure au be poa kuhusu coding, graphic design, digital marketing na freelancing. Huwasaidia vijana kuandika cv poa kupata giz kwenye appwork au fiva na hata kuwapa mentorship.

Napenda sana kuenda sinema lakini si mara nyingi sana Huwa mara tatu au mara tano kwa mwaka tu Kwanini si mara nyingi bei ya tiketi hapa nairobi Huwa shilingi mia nane hadi shilingi mia elifu moja mia tano na kama naenda na marafiki au date inakua ghafla, inakuwa ghali kidogo kwa hivyo huwa najipanga vizuri Mara nyingi huwa nangalia movie nyumbani Netflix au YouTube ili niokoe pesa.

Napenda sana kuwasiliana watu kwa video call au voice note zaidi kuliko text tu kwa nini. Video call. Inanionyesha sura ya mtu tabasamu na isia zake mazungumzo yanakuwa ya kweli na karibu zaidi. Huwa napiga video call na mama, dada au rafiki yangu hadi mara kwa mara. Voice note. Inafaa wakati sina wakati we call live. Naweza kuongea naturali kutoa hisia na toni ya sauti. Na mtu anapopokea anasikia kama niko karibu.

Naweka malengo ya kila mwezi kazini kwa njia rahisi lakini inayofaa na inayonifaa nifikie malengo matokeo mazuri. Hivi ndivyo ninavyofanya hatua kwa hatua. Mwisho wa mwezi uliopita. Huwa nakaa chini dakika 20 au 30 na kuangalia maendeleo yangu ya mwezi uliopita. Nauliza nilifanikisha nini, nilishindwa wapi, nilifaa kufanya nini. Naweka malengo tatu au tano tu muimu. Siweki mengi ili nisiwe overwhelmed. Huwa nawapa napeana priority.

Napenda sana kucheza na watoto. Ni moja vitu vitu vinavyonifurahisha zaidi maishani kwa nini. Watoto wanafuraha isiyo na sharti. Wanacheka kwa moyo wote. Wanacheza bila kujali wakati au mali na wanakufanya. Wew pia ucheke bila kujizuia. Wanakuwa creative sana. Tunaweza kucheza michezo rahisi kama kufukuza. Kucheza mpira barabarani. Kujenga nyumba kwa sanduku au matawi. Hata kucheza mama na baba. Mawazo yao yanakuwa ya ajabu na yanakufanya uone ulimwengu upya.

Najitunza kwa mambo rahisi lakini ya kila siku ambayo yananifaa sana kiafya na kimoyo. Kula vizuri na balance huwa na jaribu kula mboga nyingi. Mboga nyingi kama sukuma wiki spinach. Sijakataa nyama choma kabisa lakini hua na moderate. Mazoezi ya kawaida hua natembea kwa miguu dakika thelathini au sitini kila siku. Na nyumbani nafanya push-ups. Kula vizuri najitahidi kulala saa nne unusu hadi saa tano usiku na kuamka saa kumi na mbili. Nazima simu na tena mapema ili usingizi uwe mzito usingizi mzuri ndio unanifanya nihisi nguvu na freshi kila siku.

Napenda sana kupigia chombo cha mziki ingawa mi si pro bali ni hobby tu ina nifurahisha moyo Chumbo nachopigia zaidi ni guitar Nijifunza kidogo kidogo peke yangu kupitia youtube miaka mitisa iliyopita na sasa ninaweza kupigia kodi za kawaida na nyimbo raisi Napenda sana kupigia nyimbo za rumba kama mayanga au hata nyimbo za kenya kama malaika Huwa nakaa balikoni nyuma jioni nikichukua guitar yangu na kupigia pole pole ni kicheza sauti Inanionyesha amani kubwa na kunifanya nihisi kama niko kwenye tamasha yangu binafsi.

Najitahidi kusaidia jamii yangu kwa njia ndogo ndogo ambazo ninaweza kwa sababu najua kila mchango hata mdogo unaweza kuleta tofauti. Hivyo nimefanya mara nyingi mara kusaidia majirani na watu wa mta Huwa nikiona mtu anajihitaji msada mdogo kama mama mboga anahitaji kubeba mzigo mzito au jirani anashida ya simu au internet huwa najitolea kusaidia bila kuuliza malipo. Kutoa michango kidogo huwa natoa sadaka kanisani kila wiki na kati wa shida kubwa huwa natua mchango kupitia mchanga au direct kwa usika wenyewe.

Napenda hesabu lakini si sana kama fisikia au tech bali napenda hesabu inoyafaa maisha ni kwa nini napenda kidogo nilipenda hesabu shuleni kwa sababu ilikuwa logical na yenye kanuni wazi kama nikifamu formula moja nweza kutumia kutatua maswali mengi sasa hivi napenda hesabu inionisaidia kila siku kuhesabu bajeti yangu ya muwezi kuangalia percentage ya coins au hata ku hesabu odds za mechi ya mpira ni kitazama na marafiki. Lakini siwezi kusema kuwa napenda hesabu ngumu sana kama calculus au advanced math na nionyesha uchovu wa haraka.

Napenda sana kufanya vitu rahisi lakini vya kufurahisha na marafiki wangu. Asa na edi na wengine wa karibu hivyo ndivyo navyofanya mara nyingi. Nyama choma na kuongea. Hii ndiyo favorite yetu. Watu. Nina kibanda cha mtaa au hoteli ndogo weekendi. Tunaagiza mbuzi choma, ugali kachumbari na soda baridi. Kucheza fifa au michezo mingine. Huwa tunakutana nyumbani kwa mmoja wetu tunaweka playstation na kucheza fifa tu na mdogo. Yeye huwa wa Barcelona mi huwa Real Madrid. Mechi huwa na drama na kelele hadi majirani wanatuambia nyamaza. Utembea au safari ndogo.

Maisha yangu ya utotoni yalikua yenye furaha yenye mizaha pia yenye kilio. Yalikuwa yenye ucheshi sana nakumbuka kuna wakati ambapo tulitoroka mimi na rafiki yangu Edi tukiwa bado wachanga wadogo wenye miaka mitano hivi Tulielekea kwenye kidimbwi cha karibu cha nyumbani tukaenda kuogelea na tukachelewa kurudi nyumbani, mamangu alipogundua tulipata kichapo cha mbwa kweli ilikuwa yenye ucheshi na yenye kilio pia.